Mchezo ambao ningependa kunjalibu, ningependa kunjalibu kucheza mpila, mpila wa miguu, kucheza mpila wa miguu, naonanga ikinifuraisha, naonanga, yaani huwa na tamani, huwa na tamani kucheza mchezo wa miguu.

Maji huwa nakunywa vikombe tano, vikombe tano ama nne, vikombe tano, nne ama tatu kwa siku moja. Sikunywangi maji mingi vile vikombe tano, nne, tatu kila siku.